Wakati ambapo mimi hupenda kuenda madukani na sokoni ni mwisho wa wiki, sanasana wikendi. Wakati huu kuenda dukani hukua wakati mwafaka kwani, bidhaa vingi hukua vimeletwa madukani na masokoni. Na pia, bidhaa zinauzwa kwa bei nafuu, hivi ni rahisi kununua mabidhaa mengi kwa bei nafuu ambayo ni rahisi mtu kununua. Wakati huu pia watu hukua wengi katika madukani na masoko ni rahisi pia kutangamana na jamaa na marafiki kule madukani na pia kwenye soko. Wakati huu ni rahisi kupata ile nguo au aina ya chakula ambayo umekuwa ukiitafuta masiku haya mengine madukani na huu ya japata. Wikendi ni muda bora wa kupata ambayo umekuwa ukiitafuta madukani na umeweza kuyakosa kwa siku zingine za wiki.